Mimi napendelea habari za mtandaoni. Kwa kuwa habari za mtandaoni zinafikisha information mbio. Na pia huwa unapata habari za hivi punde haraka sana. Na unahitaji tu simu ama kompyuta ili kuzipata. Kwa kuwa gazeti inahitaji uwanze kuenda kutembea na kuzitafuta ili kuzipata. Lakini za mtandaoni unazipata hivi tu kama iwapo unasimu.

Nimeweza kutimiza mafanikio mingi kwa kazini kwa kuwa nimeweza kuongoza timu yangu kufikia malengo yetu ya kila mwaka nikapata tuzo ya mfanya kazi bora pia nikaanzisha mradi mpya ulioongeza ufanisi wa kazi kwa asili thelathini na pia nikapata ujuzi mpya wa usimamizi na uongozi.